Kifaa changu ambacho ni simu huwa nakichaji, angalau mara mbili kwa siku. Hiyo ni jioni na asubuhi. Hii ni kwa sababu sana sana mimi huwa, huwa natumia kifaa changu sana. Kutizama, mitandao ya kijamii, na pia kwa kazi yangu, na pia katika mawasiliano yangu ya kati yangu na marafiki pia na jamii.

Ndiyo, napenda kujifundisha historia, manake ninaamini ya kwamba kuna mengi ya kusoma kutoka historia na mambo ambayo yalitokea hapo zamani. Somo la historia pia ni mojawapo ya somo ambalo nililipenda sana na nilieza kulisoma katika shule yangu ya upili na wakati wa mtihani ulipofika ni somo ambalo nilipita vizuri sana.

Mahari ambapo nishwai niliweza kusafiri pazuri ni wakati mmoja ambao niliweza kutembelea ziwa naivasha nikiwa pamoja na marafiki wangu wengine watatu hii ni muda ambao tulitumia kupumzika na kufanya shughuli mbalimbali, tukaweza kufanya michezo, tukaweza kufanya kula na kunywa pamoja.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula ambayo nyama yake ni tamu. Napenda kula samaki pamoja na ugali na mboga kiasi za sukuma wiki. Sijaeza kuanza kukula ugali na samaki kwa muda mrefu. Nilianza tu mwaka uliopita na nikapata ya kwamba ni chakula ambacho nakishabikia sana.